Napendelea mazingira ya kazi yalio tulivu, yenye heshima na ushirikiano mzuri. Napenda sehemu ambayo watu wanafanya kazi kwa umoja, wanawasiliana waziwazi na kuna nidhamu. Pia mazingira safi na salama hunifanya nijisikie huru na kufanya kazi kwa bidii hata zaidi.